Napenda kufanya mambo ambayo inaleta umoja na upendo katika familia ni mambo kama kuenda kucheza pamoja, kuenda kutembea pamoja kuenda kama autingi, kuenda katika mkahawa na kufurahia pamoja ili kuleta furaha ni kitu ambayo inaleta uunganifu katika familia.